Kusema kweli, mimi hupenda kuimba sana, lakini siri yangu ni kuimba, ya kwamba mimi ni superstar bafuni tu. Saa zingine, zinaweza fanya mvua inyeshe, lakini, hiyo hainizui kupiga vesi vya ngoma nazopenda afrobeats kama gengetone. Kuimba kuna nisaidia kutoa stress na kuongezea vibe kwa siku yangu, hata kama ni kuham ni kiwa tu job. Uzuri wa kuimba ni ile feeling inakupea, si lazima ukue na sauti ya sautisol.

Mimi hupendelea mwanga wa kati, dim light, mara mob. Mwanga kali sana huchokesha macho unakuanga na vibe ya hospitali ama ofisi fulani yenye stress. Mwanga wa kati unaleta utulivu, unatuliza akili unapea nyumba vibe fulani ya chill romantic kiasi. Hasa ukiwa umetulia baada ya mishemshe za mchana, lakini kama nachapa kazi au nasoma kitu muhimu, hapo sasa niwashe taa kali ndio nione kila kitu clear.

Nikijihisi niko na furaha nikiwa home mimi hupenda kupiga sherehe yangu ndogo. Mimi huwasha speaker na kuweka ngoma kali kwa playlist yangu. Pia mimi hutumia hiyo muda kupika kitu special, labda fried chicken na kachumbari huko nime cheel na movie kali ama series kwenye Netflix. Furaha ya home ni ule uhuru wa kua na yourself na ku enjoy amani yako bila fujo za nje. Nam.

Mimi hujaribu kushugulikia nywele yangu angalau mara moja kwa wiki. Kama ni kuosha na kuweka conditioner, hiyo ni lazima ndiyo isikuwe kavu na kuanza kukatika. Lakini kama ni mambo ya kwenda kwa kinyozi kupiga fade safi ama lining nikaisha, mimi huenda kila wiki baada ya wiki mbili. Unajua nywele ikikaa fiti sura pia inatokelezea vizuri na unapata ile confidence ya kupiga mishemishe mitaani.

Mimi hupenda kutumia sana muda wa kwaliti wenye tuko sote pamoja. Hasa wakati wa daina tukipiga story za siku vile imekuwa wikendi ikifika. Mimi hupenda tucho tuchokeze nje kiasi. Labda twende mall, kuwatch movie, ama tupige road trip ya mbali kidogo tuchome nyama. Hiyo ndio muda poa ya kubond kucheka na kusaidiana na idea za maisha. Familia ndio kitu so lazima niwape attention yao yote ndio mshikamano uwe dhabiti.

Kusema kweli, mimi ni mse wa kuamka na jua, napenda kuamka mapema ndio nipange mishemishe zangu kabla dunia ianze fujo na jam za Nairobi. Ile amani ya asubuhi na upepo usafi hunipea energy ya kuanza siku kwa kishindo. Kulala mapema saa zingine ni ngumu kwa sababu ya Netflix sama kupiga Story. Lakini najua nikilala mapema asubuhi naamka nikiwa fresh kama kuku. Maji ndio ujanja, mapema ndio ujanja.

Kabisa, mimi hupiga kura kila time ya mchaguo naamini kuwa kura yangu ndiyo sauti yangu na njia pekee ya kuleta mabadiliko kwenye tunataka mtaani. Huwezi lalamika kuhusu barabara mbaya na ukosefu wa job kama hukuchukua hatua ya kuchagua kiongozi unayemwamini. Jukumu letu sote kuwa kama raia kujitokeza nakuamua mstakabali wa nchi yetu. Kama hupigi kura basi huna haki ya kulia, ukienda mrama.

Mimi hupiga picha karibu kila siku. Unajua siku hizi simu ndiyo kamera kali. Ni ngumu kupigwa kupitwa na moment yoyote poa. Iwe ni selfie. Nikitoka humu nimepiga luku safi. Picha ya chakula kimeiva vizuri ama picha ya jua likizama. Lazima nichape snap moja ama mbili. Picha ni njia poa ya kuweka memories na pia kupamba status zangu za WhatsApp na Instagram. Ndiyo wasee wajue vibe iko aje. Kila moment ni picha.

Kila siku mimi huanga na smartphone yangu, hiyo ndiyo office na club kwa wakati moja, kando na siku sitoki bila smartwatch yangu ya kutrack watu na wireless ya bad za ngoma zikiwa matatu ndiyo zilete kilele kwa njia. Za njia, pia mimi ni msee kutumia laptop sana na mishemshe za kazi za kusearch mambo mapya Google. Hizi gadgets ndiyo zinafanya maisha yangu yende smooth mbio na zaidi bila siku.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mishemshe za kazi na kubaki rada na kile kinahappen duniani. Mara mob utanipata kwenye whatsapp nikipiga na story na machali ama linkedin nikitafutua mchongo mpya. Pia mimi ni mse wa youtube na tiktok sana nikitafuta vichekesho na kujifuraia vitu vipya. Simu ndio kila kitu kwangu ndio saa kamera na benki na wakati mmoja. Bila simu unaona kama nimepotea mtaani.

Kupanga muda kazini, mimi hutumia to-do list. Ndiyo nijue ni gani ni urgent na gani inaweza oja. Mimi hupenda kumalizia kazi ngumu. Kwanza asubuhi akili ikiwa bado fresh kabisa. Pia mimi hujiwekea breaks fupi na dakika tano za kunyoosha mgongo au kukunywa maji ndiyo nisichokea haraka. Siri ni kuepuka distractions kama social media mpaka nimalize target yangu ya siku. Ukipanga muda fiti unamaliza job mapema na unabaki na amani.

Kabisa, mimi ni mse wa kupiga miguu sana. Napenda kutembea kwa miguu hasa jioni kukiwa na upepo poa. Inanisaidia kutuliza akili na kustretch mwili baada ya kukaa job siku mzima. Pia kutembea kwa wangu kuna, pia kutembea inanipa nafasi ya kuona mambo yanayo happen mtaani yenye ningepitwa nayo nikiwa ndani ya matatu. Badala kupanda piki au mat kwa distance fupi, mi hupiga luku yangu na kutembea ni exercise poa na inaniweka fit bila hata kuingia gym.

Tunda langu la nguvu kabisa ni muembe. Manze hakuna kitu tamu kama muembe imeiva vizuri. Ikona ile rangi ya orange na utamu fulani wa ajabu. Huwa napenda kuikata vipande vipande nikiwa home nimechill ama wakati mwingine napiga juice yake baridi ikiwa kuna barafu kiasi. Pia napenda ndizi kwa sababu ni hizi kubeba na inanipa eneji ya haraka ni kiwa na mishemshe. Matunda ni muhimu kwa afya so, lazima ni pigia angalau tunda moja kila siku.